Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na kwa kweli ilinifungua macho nakumbuka mara ya kwanza nilihisi kama mwili na akili vinaongea kwa sauti moja. Najua ile pumzi ya taratibu kunyoosha mwili polepole ilinisaidia kutulia. Hasa baada ya siku ndefu ilikuwa kama kujirudisha nyumbani mwenyewe.